Mimi napenda ugari na nyama choma pamoja na kachumbali pembeni. Nichakula kinacho nifanya nijihisi mnyumbani zaidi kikiwa na latha ya kipekee ya asiri ambayo inanii panguvu na fulaha tele kila wakati ninapo kula na marafiki.

Wakati wajua kali mimi upendelea sana kukaa kivulini ni kisoma kitabu kizuli huku nikinywa majibaridi au ujuisi ya matunda hili kupoza mwili pia kufulahia upepo mwanana na bahalini hunipa utulivu na amani tele moyoni.

Ndiyo, mimi hupenda sana kujaribu vyakula vipya kwani hunipa fursa ya kugundua ladha na tamaduni mbalimbali duniani. Wakati wa jua kali, kufurahia mlo mgeni na marafiki nje ni jambo linalo ni sisimua na kunifurahisha sana kila siku.

Leo kuna jua kali sana na na joto linachoma. Hivyo nimevaa mavazi mepesi ili kupata upepo napenda hali hii kwani inaniluhusu kuenda ufukweni kuogelea na kufulahia vinywaji balidi pamoja na marafiki zangu mchana kutwa.

Asubuhi hii, niliamka saa kumina mbili kamili nikiwa na furaha tele. Baada ya kusali, nilikula andazi na chai ya maziwa. Kisha nikaenda kazini kwa miguu, huku nikifurahia hewa safi ya asubuhi yenye utulivu mkubwa.

Mimi hupenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa chakula cha jioni na familia na marafiki wa karibu. Napenda kukula keki ya chokoleti na ningefurahi na ningefurahi kupokea zawadi ya kitabu kipya cha hadithi mwaka huu.

Wakati wa umeme unakatika, mimi hupenda kuasha mshumaa na kukaa nje ili kufurahia utulivu wa usiku na hewa safi. Mara nyingi mimi hutumia munda huo kupiga soga na familia yangu wao kusikiliza re dio inayo tumia betri ndogo.

Mimi upenda sana kuenda bustanini na familia yangu kwa matembezi na michezo mbalimbali ya kufurahisha. Baada ya hapo, sisi uka pamoja na kufurahia mulo wa mchana huku, tukisimuliana hadithi za kusisimua na kucheka kwa fulaha tele.

Mimi huwa ninakaa macho hadi saa tano kamili usiku nikimalizia kusoma vitabu au kufanya kazi zangu ndogondogo za nyumbani. Baada ya hapo, mimi huzima taa zote na kulala fofofo ili nipate nguvu za kesho asubuhi kuendelea na kazi.

Mara nyingi asubuhi mimi upenda kula bakuli, kubwa la uji wangano ulio tiwa maziwa na asali. Chakula hiki hunipa nguvu nyingi na kunifanya nijisikie mchangamfu, sana ninapo anza shughuli zangu za siku nzima kwa furaha.

Mimi upendelea kunyoa ndevu zangu kila wiki hili nionekane nadhifu na msafi kazini. Jambo hili unifanya nijisikie mwenye kujiamini zaidi ninapo kutana na watu mbalimbali kwani unisaidia kutunza sula yangu katika hali ya kuvutia nadhifu.

Kwa upendo wangu jambo la dini ambalo ni muhimu zaidi ni upendo na kuwasaidia watu wenye mahitaji maishani. Hii hunipa amani ya dhati moyoni mwangu na kunifanya nijihisi mwenye furaha tele kila ninapo saidia wengine.

Ndiyo, nimekuwa nikifikilia sana kuanzisha biashara yangu ya kuuza mavazi ya asili mtandaoni hili kukuza utamaduni wetu. Naamini kuwa kupitia juhudi na ubunifu, nitafanikiwa kuwafikia wateja wengi na kujipatia kipato kizuri cha kujikimu kimaisha kila siku.

Ndiyo, mimi hupenda sana kula chakula kitamu kwani unifanya nijihisi mwenye fulaha na kulidhisha tele moyoni. Kufulahia latha nzuli ya chakula kipya ni jambo la kipekee linalo bolesha siku yangu na kunipa msisimuko mkubwa wa maisha.

Mimi hutumia kompyuta yangu zaidi kwa ajiri ya kufanya kazi za ofisi, kupeluzi habali mbali mbali mtandaoni na pia kujifunza ujuzi mpya kupitia video na mafunzo ili kuongeza mahalifa ya takayo nisaidia kujiendeleza kimaisha na kitaaluma kila siku.

Mafanikio ya binafsi ni nayo dhamini zaidi kazini ni uwezo wakukamilisha miladi mingumu kwa wakati na kusaidia wenzangu kukua kitaharuma. Jambo hili unipa kulidhika sana moyoni na kunichochea kufanya kazi kwa bidii na ubunifu kila siku.

Mimi huandaa ripoti zangu kwa kusanya takwimu zote muhimu kwanza kisha nazipanga kwa mtiririko rahisi wakueleweka. Baada ya hapo natumia michoro na majedwali ili kuonyesha matokeo ya kazi yangu kwa usahihi na uwazi mkubwa sana.

Ndiyo, mimi huwa ninaji ninajitahidi sana kugawa taka zangu kati ya zile ninazoweza kuoza na zisiso zisizo ili kulinda mazingira yetu ya asili. Jambo hili hunipa amani tele moyoni nikijua ninasaidia kutunza dunia kwa ajili ya vizazi vijavyo.

Timu yangu bora ya kimpira wakirugbi wakimarekani ni Kansas City Chiefs kwa sababu wana mchezo wa kasi na wa kusisimua sana. Ninapenda zaidi Patrick Mahomes kwa uwezo wake mkubwa wakurusha pasi sahihi.

Kumbukumbu yangu ya shule ni wakati tuliposhinda mashindano ya michezo ya kanda na kusherekea zote pamoja kama timu moja. Jambo hilo liliniandama moyoni kwa sababu lilini fundisha thamani kubwa ya ushirikiano bidii na urafiki kwa kwe.

Napenda sana kula chakula cha jadi, cha ugali na sukumawiki pamoja na nyama choma. Ladha yake ya asili hunikumbusha nyumbani, hunipa nguvu nyingi na kunifanya nijihisi mwenye furaha tele kila ninapokula na marafiki zangu.

Wakati wa likizo, mimi hujistawisha kwa kupumzika vya kutosha na kutumia muda mwingi na familia yangu. Napenda kusoma vitabu, kufanya mazoezi ya mwili na kujifunza ujuzi mpya ili kuboresha akili na afya yangu kwa ujumla.

Ndio nimesafiri kwa ndenge mara nyingi na kila safari huwa ya msisimko wa kipekee napenda sana kuona mawingu kwa karibu na maandhari ya nchi kutoka juu. Jambo ambalo hunifanya nione dunia kuwa ndogo na nzuri.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota usiku kwa sababu zinanipa utulivu wa ajabu na kunikumbusha ukuu wa ulimwengu wetu. Kuona mwanga wake ndogo gizani kunanifuraisha sana na hasa nikiwa mahali tulivu penye hewa safi na anga anagvu.

Mimi hushughulikia udhaifu wangu kazini kwa kutaambua kwanza kisha kutafuta mafunzo au msaada kutoka kwa wenzangu najitahidi kujifunza kila siku ili kuboresha utendaji wangu huku nikilenga kugeuza changamoto hizo kuwa fursa za ukuwaji wa kitaaluma.

Naona sela ya usawa na ujumuishi, kuwa muhimu zaidi kwa sababu inalijenga mazingira ambapo kila mfanyi kazi anadhaminiwa na kupewa fursa sawa. Hii inakuza ubunifu hali ya kufanya kazi na kuleta ufanisi mkubwa ndani ya kampuni.

Ningependa kuona maendeleo makubwa katika sekta ya erimu na afya, ili kila mwana jamii aweza kupata fursa bola za kujiendeleza. Hii itasaidia kupunguza umaskini na kukuza uchumi wa nchi yetu kwa ajili ya vizazi vijavyo.

Ningependa kujifunza lugha mpya ya kigeni au ujuzi wa kiteknolojia kama vile uchambuzi wa data. Hii itanisaidia kupanua uelewa wangu na ulimwa ulimwengu na kuongeza ufanisi wangu katika kazi ninazofanya kila siku kwa hali kubwa.

Napenda sana kupiga picha kwa sababu ni njia bora ya kuhifadhi kumbukumbu za matukio muhimu maishani. Kila picha inasimulia hadithi ya kipekee na hunipa furaha kubwa. Ninapo zitazama baada ya marafiki zangu wapendwa kila siku.

Napenda kusimamia kwa sababu inanipa fursa ya kuongeza timu, kufanya maamuzi muhimu na kuhakikisha malengo yanafikiwa kwa ufanisi. Hii ina nijengea ujasiri na kunifanya nione matokeo ya kazi yangu ya kileta mabadiliko chanya na yenye itija kazini kila siku.

Napenda sana wanyama wakufugwa hasa mbwa, kwa sababu ni waaminifu na marafiki wa kweli kwa binadamu. Pia nafurahia kuwatazama wanyama wa porini kama simba na twiga wanavyoishi kwa uhuru katika mazingira yao ya asili.

Mimi hupendelea mwanga wa kati kwa sababu unaleta utulivu na hauchoshi macho yangu. Ninapofanya kazi au kupumzika. Mwanga huu unanisaidia kueka mazingira ya joto na yenye amani. Jambo ambalo huongeza umakini na furaha yangu kila siku.

Hapana, kwa sasa siishi mahali nilipozaliwa kwa sababu ya mabadiliko ya kikazi na kimaisha. Ingawa na kumbuka sana nyumbani na marafiki zangu wa utotoni. Nimepata fursa nzuri ya kujifunza tamaduni mpya na kukuwa katika mazingira haya.

Tabia inayonikera zaidi ni ukosefu wa uaminifu na dharau kwa wengine. Kwani hufanya ushirikiano kuwa mgumu sana. Napenda watu wanao jiheshimu na kudhamini muda wa wenzio ili kujenga jamii yenye amani upendo na maendeleo ya kweli.

Kila siku mihutumia usafiri wa uma, hasaa mabasi kwa sababu ni njia rahisi na ya gharama nafuu ya kufika kazini kwa wakati. Hali hii inaniruhusu pia kuona maisha ya watu mbalimbali na mandhari ya mji.

Mepata nafasi ya kujaribu chakura cha sushi kutoka mchini chapani ambapo kilikuwa na latha ya kipeke sana. Ingawa mwanzo nilihisi kula samaki mbichi nilifurahia sana mchanganyiko wa mchele na mwani mwenye kadha ya kupendeza na kuvutia.

Mimi hupendelea mikutano fupi na yenye malengo wazi kwa sababu huokoa muda na kuongeza ufanisi kazini. Napenda mikutano inayo husisha majadiliano ya ana kwa ana ili kuleta suluhu za haraka na kujenga ushirikiano bora ndani ya timu.

Napenda sana kununua vitabu vya mararifa na vifaa vya teknolojia kwa sababu vina nisaidia kujiendeleza kufikiria na kurahisisha kazi zangu za kila siku. Manunuzi haya hunipa motisha kubwa ya kujifunza mambo mapya na kuboresha ufanisi wangu.

Na pendelea zaidi viatu vya michezo kwa sababu ni vyepesi na vina nipa urahisi wa kutembea umbali mrefu kila bila kuchoka haraka. Viatu hivi ni imara na vinaendana vizuri na mitindo wangu wa maisha wa kila siku mjini.

Ndiyo, napenda sana kupanda milima kwa sababu ni changamoto inayojenga uvumilivu na kunipa fursa ya kufurahia madhali mzuri ya asili kutoka kileleni. Safari hizo hunituliza akili na kunipa nguvu mpya ya kuendelea na majukumu yangu.

Napenda sana haruru ya mvua inayonyesha kwenye ardhi kavu kwa sababu inanikumbusha utulivu wa asili. Halufu hii unipa amani ya moyo na kunifanya nijihisi mwenye furaha na nishati mpya kuwanza siku vizuri.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu sana kwa sababu unapenda kubuni suluhu mpyaa za uchangamoto. Mbalimbali, kipaji hiki kina nisaidia kufanya kazi zangu kwa njia ya kipekee na kuleta matokeo chanya yenye tija kila siku.

Kila asubuhi ninapoanza kazi mimi hupanga vipaumbele vyangu kwa kuandaa orodha ya majukumu muhimu ili kuhakikisha ufanisi wa hali ya juu. Hatua hii hunisaidia kuanza siku kwa umakini mkubwa na kufikia malengo yangu yote kwa wakati.

Mimi hukosa uvumilivu na kujihisi mwenye msongo wa mawazo ni napo paswa kusubiri kwenye mstari mrefu kwa muda mrefu. Hali hii, hunifanya nijihisi na nijione ninapo teza muda mwingi ambao ningeweza kutuumia kufanya mambo mengine.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi nyakati za asubuhi na mapema kwa sababu akiri yangu inakua, imepumzika na inanguvu mpya. Kipindi hiki cha utulivu hunisaidia kukamilisha majukumu, magumu kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa.

Ndiyo, napenda sana kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni lahisi na huwokoa muda mwingi wakuenda madukani. Udaratibu huu na unanipa furusa ya kulinga nisha bei na kupata bidhaa bora kwa garama na fuu ni kiwa nyumbani kwangu.

Upata marafiki wapya kwa kushiliki katika matukio ya kijamii na kuanzisha mazungumzo ya kirafiki na watu, nisio wajua. Tabia hii unisaidia kupanua mtandao, wangu wa kujifunza mambo mengi mapya kutoka kwa watu wenye asiri tofauti.

Napenda sana tabia ya unye nyekevu na uaminifu kwa wengine kwa sababu inajenga mazingira ya kuheshimiana na ushirikiano bora kijamii. Sifa hizi hufanya mawasiliano yawe rahisi na yenye kuleta furaha pamoja na amani maishani mwetu.

Mimi huweka neno siri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi namba na alama za kipekee ili kuzuia udukuzi wa akounti zangu. Utaratibu huu unanihakikishia usalama wa taarifa wa zangu muhimu na kunipa amani ya akili kila wakati.

Ushauri wangu mkubwa kwa kila mtu nikuwa na bidii na uvumilivu katika kila jambo analo lifanya. Maishani ili kufikia malengo makubwa. Kumbuka kuwa nidhamu ya kazi ndiyo siripekee ya mafanikio ya kudumu kote duniani.

Mimi upendelea kusoma zaidi kuliko kuandika kwa sababu inanipa fulsa ya kupata mahalifa mapia na kuelewa mitazamo tofauti ya watu duniani. Kusoma kuna nisaidia kupanua uelewa wangu na kubolecha uwezo wangu wakufikili kila siku.

Wakati wa mvua mimi hupenda kukaa ndani nikisoma kitabu huku nikisikiliza sauti ya matone ya kigonga paa hali hii ya hewa hunipa utulivu mkubwa amani ya moyo na fursa ya kutafakali mambo muhimu ya maisha.

Mimisi pedi sana kuzungumza kuhusu maswala ya siyasa kwa sababu mara nyingi huleta mabishano na mifarakano isio ya lazima kati ya marafiki. Napendelea zaidi kujadiriana maada zenye kujenga amani upendo na maendelewa ya kijamii.

Mimi hupenda sana kusikiriza mziki wa bongo flavor kwa sababu unanikumbusha nyumbani na kunipa furaha tele. Sauti za waibaji wangu bora hunifanya nijihisi mwenye amani na nishati chanya ninapo pumzika au kufanya kazi zangu.

Mimi upendelea kufanya mazoezi ya subuhi na mapema kwa sababu inanipa nguvu na uchanga mfu wakukabiliana na majukumu ya siku nzima. Atiba hii ya subuhi na nisaidia kudumisha nidhamu, binafsi na kuimalisha afya yangu kila siku.

Mimi huwasiriana na wafanyikazi wenzangu, kwa kutumia baluwa pepe na mikutano ya mara kwa mara ili kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Shirikiano huu wakaribu unanisaidia kufikia malengo yetu ya kikazi kwa ufanisi mkubwa.

Mimi ufanya mazoezi ya kukimbia mara tatu kwa wiki, asubuhi na mape maili kuhimalisha afya yangu ya moyo. Baada ya mazoezi, mimi hujihisi mwenye nguvu nyingi, furaha tele na nishati ya kutosha kukabiriana na majukumu ya siku.

Wakati wa mgogoro na mtu mimi hupendelea kukaa kimya kwanza ili kutulia na kuzuia kusema maneno ya kuumiza. Badae mimi huanzisha mazungumzo ya busara ili kutatua tofauti zetu kwa amani eshima na uwelewa wa pamoja.

Mimi sipendi sana hesabu kwa sababu namba nyingi na fomula changamoto Formula changamoto changamano mara nyingi hunichanganya na kunipa maumivu ya kichwa. Napendelea zaidi masomo ya lugha na sanaa ambayo yanahusu ubunifu na kueleza hisia kwa uhuru.

Mimi hupenda kulala kwa masaa manane kila siku ili kuhakikisha mwili na akili yangu vinapata mapumziko ya kutosha na kuamka nikiwa na mchangamfu. Usingizi mzuri unanisaidia kuwa na umakini mkubwa na kufanya kazi zangu kwa ufanisi.

Mimi upanga kazi zangu kwa kutumia orotha ya maambo ya kufanya kila asubuhi ili kukakikisha na kamilisha majukumu muhimu kwanza. Uratibu huu unanisaidia kutopoteza muda kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi wangu wa kila siku.

Mimi hupenda kuwa mahali penye utulivu na amani kama ukweni. Kama ufukweni mwabahali au mi limani, mazingila ya hasili ya nanipa na fasi ya kutafakali kupumzika na kulejesha nguvu mpya huku ni kifurahia upepo mwanana.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni disemba kwa sababu unaniletea furaha ya siku kuu na mapumziko ya mwisho wa mwaka. Ni wakati wa kuungana na familia, kusherehekea mafanikio na kujiandaa kwa matumaini mapya ya mwaka unaofuata kwa furaha.

Wazo langu zuli la leo ni kuegneza tabasamu na wema wa kila kwa kila mtu nnae kutana nae jiani. Hatua hii dogo huleta fulaha ya kweli moyoni punguza msongo wa mawazo na hufanya dunia iwe mahali bola zaidi.

Mimbi hupiga picha mara kwa mara hasaa ninapokuwa kwenye mazingira yenye maadhari nzuri au matukio ya kijamii yenye furaha. Kitendo hiki kinanisaidia kuhifadhi kumbukumbu muhimu za maisha ambayo ninaweza kuzitazama tena kwa furaha baadae.

Nyama ninayo ipenda zaidi ni nyama ya kukuchoma, kwa sababu inaladha nzuli na nilale hisi kuipika kwa namna balimbali. Huwa nafurahia sana kula nyama hii wakati wa weekendi nikiwa na marafiki zangu, wapendwa na familia.

Mimi hupenda kuenda sinema angalau mara moja kwa mwezi ili kufurahia filamu mpya kwenye kioo kikubwa. Hali hii ya kipekee hunisaidia kupata burudani ya kusisimua, kupumzika baada ya kazi na pia kubadilishana mawazo na marafiki zangu.

Mimi ujitahidi kunyo angaralau glassi nane za maji kila siku hili kueka mwili wangu ukiwa na unyevu wakutosha na wenye afya tele. Tabia hii inanisaidia kuwa na nguvu umakini kazini na ngozi yenye mngao.

Kwa kuta za chumba changu, mimi hupenda zaidi rangi ya kijani kimbichi kwa sababu inanikumbusha uzuri wa asili na msitu. Rangi hii hunifanya nihisi utulivu mkubwa amani ya moyo na umakini ninapo pumzika chumbani kwangu.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema asubui kwasababu wakati huo unanipa utulivu mkubwa wa akili na mwili. Kuanza siku alfajiri kunanisaidia kupanga majukumu yangu vizuri kufanya mazoezi na kuwa natija zaidi kazini kwangu.

Ndio, nimeshawahi kufanya kazi ya kujitolea katika kituo cha watoto yatima mtaani kwetu hili kusaidia jamii. Uzoefu huo ulinifundisha unyenyekevu upendo, wakweli kwa binadamu wenzangu na umuhimu wakutoa msaada kwa watu wenye uhitaji mkubwa.

Mimi hupenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu na kutazama video za mafunzo mtandaoni kila siku. Njia hii inanisaidia kupata maarifa ya haraka, kuelewa mbinu za kisasa na kuendeleza ujuzi wangu kwa kazi kwa ufanisi mkubwa.

Kila asubuhi ninapoamka, jambo la kwanza ninalofanya ni kukunywa glasi kubwa ya maji ili kuamsha mwili wangu, baada ya hapo mimi hufanya maombi mafupi ya shukrani kisha hufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha viungo ili kupata uchangamfu.